Kuhusu timu bora ya mpiranwakurubi wakimarekani yeah wamarekani kijumla wameendelea, kwa hatua kubwa, ya pia nafuatilia huwa wanajitedi sana, kile kitu huwa kinanifurahisha yaani kitu ambacho kinanifurahisha yeah of course pia kinanipa motisha, kutokana ni mpira mzuri.

Vipo vitu vingi sana naofanya ili kujieka ok yaani kuwa fresh. So kitu ambacho nazingatia bati sana ni kwenye maswala ya maswala ya usafi ndo kitu ambacho namba moja nazingatia ili kuhakikisha kwamba mwili wangu unakuwa ok.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine either ni yoyote yule kwa wakati huu labda. Ninge shauri tu kama kwa wakati labda huko alipo. Kama anapitia magumu, asikate tamaa azidi kumuomba Mungu. Asisite pia kufanya ibada kwa sababu magumu tunapitia kwa kipindi fulani na kikawaida Mungu huleta majaribu kwa mtu yoyote yule akiamini kwamba haya majaribu huyu mtu ana uwezo wa kuyastahimili. Akiamini kwamba haya majaribu huyu mtu ana uwezo wa kuyavuka. Kwa hiyo kama anapitia majaribu yote kwa kipindi hichi, either ni majaribu magumu au mepesi, afanye ibada. Asije akaingia katika njia ambazo sio nzuri. Kwa hiyo afanye tu ibada, siku yake inakuja.